Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Mtu anayeanza kazi, cha kwanza, ni kuwa makini. Kumakinika ni kitu muhimu sana kwa sababu cha kwanza anaingia katika mazingira mapya. Kwa hiyo mazingira mapya, nakuwa na changamoto nyingi. Ili kutatua changamoto na kuzoea mazingira, lazima awe makini.